Katika mtandao wa watsapu kuna zile chaneli zinazoleta habari vile zinavyofanyika na kwa muda uliopo na kwa hivyo mimi napendelea sana kusoma habari pale kwa mtandao wa whatsapp na pia kuna mitandao ingine kama ya tiktok mahali habari ama watu wanafanya rekodi ya vile matukio ilivyo kwa wakati. Na hapo napata habari vile dunia ilivyo, vile mazingira ilivyo ama napata vile matukio yalipo kwa mazingira yangu ama duniani kwa wakati unaofaa.

Katika chumba changu ama mahali ninapoishi napendelea sana rangi ya theluji. Katika ukuta na katika kila kitu ikuwe ni hiyo rangi ya theluji. Mbona rangi ya theluji? Rangi ya theluji hunipea mvuto mzuri kwenye ukuta. Kila ninapoamka naonelea inanipea usawa wa mawazo msongamano wa mawazo inaishaisha katika akili yangu. Pia hii rangi ya theluji ama rangi nyeupe hunipea mtazamo wakiutajiri wa nyumba yangu hapa ninapoishi. Na ikikupea mtazamo wa kitajiri mawazo na fikira zako zote vina kuwa na mwonekano wa njia ya kitajiri. Kwa hivyo unafanya bidii, unafanya kila juhudi, kufanya kutekeleza kila kitu katika mtazamo wa kitajiri. Na kwa hivyo pia inaleta mvuto mzuri na unakua katika hali ya utajiri pia siku moja asanti.

Pale kazini, niimejifundisha uzoefu wa kutumia muda ama ile swara ya kutumia muda vile inafaa. Kwa sababu, ukitumia muda kwa kutekeleza mambo yenye hayafai na kwa muda ambao haufai, utajipata hujaweza kuafikia ile malengo uliokua umeilenga kwa wakati ule ulikua unahitajika. Na kwa hivyo utekelezaji wako w akazi unakua chini na unakua hujaweza kuyafikia yale malengo yanao hitajika pale kazini. So usimamishi mzuri wa wakati nina uzoefu mkubwa nimeweza kujifundisha zaidi nikiwa hapa kazini. Sana sana pia nimejifundisha kuwa na mawasiliano mazuri na yenye wazi. Haswa nikiwa na wenzangu pale kazini. Kueza kutatua jambo lolotete linalo tokea pale kazini. Haswa iwe migogoro ama iwe ku kuelezea jambo fulani. Kwa wakati ama kwa muda unaofaa. Na kwa hivo haya ni mambo ama uzoefu mkubwa. Pia nimeweza kujifundisha. Nimeweza pia kujifundisha uzoefu wa kutumia mashine mashine mbalimbali zilizopo hapa kazini ambao ni uzoefu sikua nao. Haswa mashine kubwa kubwa za kutumia stima. Nimeweza kujifundisha. Haswa zenye zinatumia stima kwa wingi. Katika taasisi yetu ya productioni ndio yenye ninayo isimamia.

Kila mwaka, nafurahia siku yangu ya kuzaliwa kwa njia ya kipekee na yenye furaha tele. Kwanza, napanga siku hiyo mapema kwa kuhakikisha naweza kutumia muda na familia pamoja na marafiki wangu wote wa karibu. Kwani kwa mimi, siku ya kuzaliwa ni wakati wa kusherehekea maisha na kushirikiana na wale wanaonipenda sana. Siku hiyo huanza kwa shughuli na maombi ya asubuhi nikitambua mwaka uliopita na kuomba baraka za mwaka mpya na pia maisha nitakayoishi katika miaka ijayo. Baada ya hapo tunakuwa na chakula cha pamoja, mara nyingi nyumbani au mahala nilipopapanga hapo kuna keki, vinywaji, vinavyopendeza na mara nyingi napenda pia kushiriki na marafiki kwa michezo au shughuli za sherehe ili kufanya siku hiyo kuwa ya furaha zaidi. Zaidi ya hapo, napenda pia kutumia siku yangu ya kuzaliwa, kuangalia mafanikio, nilionayo, na kupanga malengo mapya ya mwaka unaofuata. Kwa hivyo, siku ya kuzaliwa, si siku tu bali pia ni wakati wa kutafakari, kushukuru na kujiandaa kwa changamoto na fursa mpya. Kusherehekea siku yangu ya kuzaliwa kunajumuisha shukrani, furaha, chakula, kizuri, muda mzuri, wa pamoja na wapendwa ama pamoja na kupanga malengo mapya. Ni siku ya kuishi kwa furaha, kushiriki na kuonyesha shukrani kwa Mungu, kwa maisha.

Naam napenda sana kujaribu vyakula vipya. Upande wangu kujaribu vyakula vipya ni njia ya kugundua ladha utamaduni na vitu tofauti tofauti vya upishi kila wakati ninapokula kitu kipya, si tu kwamba napata furaha ya ladha tofauti bali napata fursa ya kujifundisha historia asili na maisha ya watu walio tengeneza chakula hicho. Mara nyingi napenda kujaribu vyakula vya asili ya Kiswahili vyakula vya kimataifa au hata mchanganyiko wa kisasa unaojumuisha viambata vya kiasili na ladha mpya kwa mfano, kujaribu juisi ya matunda tofauti tofauti, vyakula vya mchanganyiko wakiasili na kimataifa, au miru ya haraka, yenye ladha ya kipekee, kuna nifundisha ama kunifurahisha kwa sana zaidi ya hapo kujaribu vyakula vipya hunifanya nijisikie kama ninashiriki tamaduni za watu wengine na kunipanua mtazamo wangu kuhusu chakula na maisha pia kunipa motisha na kunipa kujaribu mbinu pia za kuunda chakula nyumbani na linalo ongeza ujuzi za kuishi na uhuru na ubunifu. Kwa ujumla napenda kujaribu vyakula vipya kwa sababu ya burudani kupata ladha mpya na kuongeza ujuzi na ubunifu wa maisha.

Naam napendelea sana kuimba, ambapo ni shughuli moja wapo zinaleta furaha na kunisaidia kujieleza kwa furaha kubwa mno. Mara kadhaa, ama mara nyingi, naimba wakati niko peke yangu. Haswa nikiwa pale nyumbani, au nikiwa nafanya na shughuli zangu kidogo kidogo. Kama kufua, kwa sababu hizi shughuli kidogo kidogo hunifanya nijisikia huru kuimba pia hunipa fursa ya kutoa hisia zangu, iwe ni furaha, huzuni au msisimko kwa njia asili na ya kuburudisha zaidi ya hapo kuimba hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo wakati mwingine baada ya siku, ndefu au yenye changamoto. Kuimba hunisaidia kutuliza akili na kuboresha hali ya hisia. Pia hunisaidia kuongeza kujiamini na ninapo jifunza kuimba mbele ya wengi ama watu wengine au kushiriki katika shughuli za pamoja kama sherehe au mkusanyiko wa kijamii. Pia napenda kuimba kwa sababu inanifanya nijisikie karibu na muziki ninaopenda kuimba hunipa fursa ama nafasi ya kuelewa maneno ya nyimbo kwa ndani, zaidi na kuhisi ujumbe unaobebwa na mzuiki huo. Hata kama si mtaalamu na kuimba hunipa furaha na kunifanya nijisikie kuwa sehemu ya sanaa na tamaduni kwa jumla.

Mi hushiriki na wengine kwa njia ya heshima, uwazi na moyo wa kusaidia. Kwanza kabisa, kwa binafsi wangu mi ni mtu mwenye kupenda kusaidia watu sana. Na kwa hivyo najitahidi kuelewa mahitaji ya kila mtu, au kikundi ikinachoshiriki, ambacho nacho shiriki nacho, kabla kutoa msaada, au kushirikiana nacho kwa njia ingine. Hili inanisaidia kuhakikisha kuwa, kile ninachoshiriki ni cha maana na kinachoweza kusaidia kwa kweli. Zaidi ya hapo, ninashiriki na kwa kushidikizi ujuzi, yani kwa ushirika naleta ujuzi ndani yake, ujuzi wa maarifa na rasilimali zangu pale inapo hitajika. Kwa mfano kazi mara nyingi hushirikiana na wenzangu kwa kushiriki mawazo ya kuboresha au kutoa changamoto nyumbani ama kijamii, pia nashiriki kwa muda, chakula na msaada wa kijamii ili kusaidia familia, marafiki ama watu wa ujirani wangu. Pia, najitahidi kushirikiana na uwiano wa haki, hii inamaanisha kuwa kila mtu anapata nafasi sawa ya kushiriki, kutoa mawazo na kupewa nafasi ya kushiriki. Na kushirikiana kwa njia hii, husaidia kuimarisha mahusiano, kuondoa migongano na kujenga mazingira yenye mshikamano na ushirikiano mzuri mno.

Nji ninayo idhamini zaidi ni ile inayo hitaji bidii, nidhamu, uajibikaji na inayo toa mchango chanya kwa wengine. Kwa upande wangu, kazi si lazima iwe ya kifedha ama faida nyingine. Bali ni ile yenye inatoa maana na faida. Iwe kwa familia, jamii, ata haswa kwa maedeleo yangu mimi mwenyewe kibinafsi. Kazi ninayo idhamini inahusisha kupanga, kutatua changamoto na kutoa matokeo yenye ubora, jambo linalo fanya nijisikie kuwa na manufaa na pia dhamani kubwa maishani. Zaidi ya hapo, ninadhamini kazi inayo changia maedeleo ya wengine au jamii kwa jumla. Kwa mfano, kazi ya walimu, wauguzi, wanasayansi, waandisi, inayo athiri maisha ya watu wengine, inastahili heshima kubwa kwa sababu inajenga msingi wa maendeleo na ustawi kwa jamii. Kazi kama hizo, zinahitaji nidhamu kwa kiasi kikubwa mno kwa sababu inajenga msingi wa maendeleo. Pia ustawi na sio ustawi wa mtu binafsi ama taasisi fulani kwa ubinafsi ila ni ustawi wa jamii. Kazi kama hii ufundisha nidhamu, nidhamu kubwa, uvumilivu na kutoa huduma kwa wengine na kwa dhati. Pia nadhamini kazi ambayo inakupa nafasi ya kujifundisha na kuwa binafsi. Kazi inao changia kuongeza ujuzi, kujenga uzoefu, kuboresha uwezo wa kutumia mawazo na mbinu mpya ufanya iwe dhamani kubwa sana. Hii ni kwa sababu inakuza nidhamu, ubunifu na uwezo wa kuboresha maisha yako na yale maisha ya wengine.